Napenda chakula chenye ladha la kati. Kisichokuwa kali sana wala chepesi kupita kiasi. Napenda chakula chenye harufu nzuri, viungo vya asali, ladha inavyo baki mdomoni vizuri. Napenda chakula chenye viungo vya wastani kama pilipili au tangawizi, napenda ladha ya chumvi isio kwa iliyo sawa na kidogo ya utamu. Chakula cha kukaanga na kupikwa kwa utaratibu huwa kina vutia zaidi.

Napendelea kusafiri kwa kutumia gps kwa sababu ni rahisi na ya haraka hunisaidia kujua njia fupi zaidi kuepuka foleni kupata mabadiliko ya njia kwa wakati halisi. Hata hivyo ramani za kawaida nazo zina mvutio wake hasaa kujifunza maeneo mapya au kama hakuna mtandao kiufupi gps kwa urahisi wa kila siku ramani kwa kuelewa kwa kina waeneo.

Ninaanza mradi mpya wa kazi kwa mpangilio na uwazi kawaida hufanya naelewa lengo la mradi. Najua nini kinaatakiwa kinafika na kwa muda gani. Ninapanga hatua za kazi na gawanya mradi katika kazi ndogo ndogo ili kusikue usikuwe ngumu. Ninakusanya rasilimali za na taarifa na watu wanaohitajika.

Ndiyo nimewai kufanya kazi ya kujitolea kama CNA baada ya kumaliza masomo yangu niulitoa huduma za msingi kwa waginjwa kama kusaidia shuguli za kila siku kufuatilia hali zao na kuhakikisha wakuwa salama na vizuri. Uzoefu huu ulinsedia kutumia marifa niliyopata darasani na kwa vitendo kukuza ujuzi na umawasiliano na huruma na kujijenga msingi imara katika taaluma ya unguzi.

Ndiyo nimewai shiriki mashindano nilishiriki kujaribu uwezo wangu. Kujifunza kutoka kwa wengine na kuendeleza ujuzi wangu ushiriki huo ulinipa pia kujiamini nithamu na furaha ya kushinda au kujifundisha kutoka na changamoto mashindano kama haya unifanya niwe mbunifu na mshindani mzuri katika kazi na maisha yangu ya kila siku.

Nataka kufika kiwango cha juu na chenye maana katika kazi yangu. Lengo langu ni kuendeleza kujifunza na kukuza ujuzi wangu kutoa huduma bora na yenye huruma kwa mataalumu yanayoaminika katika kazi ninayofanya kupata utulivu wa fedha na kuridhika kazini kuleta mchango chanya kwa jamii kupitia taaluma yangu.

Wazo nzuri la leo ni kuwa kuchukua muda kidogo kila mara kujitunza na kupanga siku yangu kwa utulivu naweza kuandika vipaumbele vya siku ili mambo muhimu ya sinipite. Kufanya vitendo vidogo vya wema kwa mtu mwingine hata kama nikicheko au kupongeza kuchukua muda wa kupumzika au kutafakari ili akili na mwili vipate nguvu. Hii inafanya siku iwe bora yenye maana na yenye furaha kidogo kila wakati.

Wakati wa msongo kazi ni mimi hupumzika kidogo kuchukua dakika chache kupumua kina kina na kuondoa mawazo hasi kupanga tena kazi kuweka vipa umbele na kugawanya kazi kubwa kwa hatuwa ndogo kuzungumza na watu wa kuamini kushauriana au kushiriki changamoto kupunguza mzigo wa akili kuzingatia mwili kufanya mazoezi madogo au kutembea kidogo hunisaidia kupunguza stress. Kukumbuka lengo kuandika kuangalia kwa nini kazi hiyo ni muhimu kusaidia kupata motisha. Kwa ufupi, ninaangalia kupumzika, kupanga na kupata nguvu ya kuendeleza bila kuumia.

Ninaitumia kompyuta kwa mawasiliano na kazi. Kwa kazi huwa nafanya kazi za kuandika ripoti kusimamia rekodi na kufuatilia taarifa muhimu kwa mawasiliano hufanya barua pepe video au kutumia programu za kazi kompyuta pia hunisaidia kujifunza mambo mapya na kupanga muda wangu kwa urahisi. Ninatumia kompyuta zaidi kwa kazi yangu na mawasiliano.

Kipaumbele kazini kwa mawasiliano ni uwekaji wazi kusikiliza kwa makini na kujibu kwa wakati hii husaidia kuharakisha ujumbe unaofahamika matatizo yanayotuliwa na husiko uhusiano kazini unadumishwa kwa heshima na ufanisi.

Sithani ningependa kurudi ujana kikamilifu lakini ningefurahia kubadilisha baadhi ya matumizi au kujifunza mapema baadhi ya ujuzi. Ujanja unakuwa na uzoefu na uzoefu huo unanifanya nifanye maamuzi bora sasa. Kwa kifupi najifunza kutoka kwenye maisha yangu ya sasa baada ya kurudi nyuma.

Ninashugulikia kazi ya dharura kwa kukusanya tarifa haraka kueka kipaumbele na kutenda bila kuchelewa lakini kwa makini sana pia ninashirikiana na wengine ili tatizo lilalofuata suluhisho haraka na usalama udumike sana.